Unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati kwangu binafsi napendelea mwanga wa kati. Haufanyi macho kuchoka, mwanga mkali unaweza kusababisha uchovu wa macho, pia kizunguzungu. Unaongeza umakini. Mwanga wa kati unasaidia kuzingatia kazi bila kuzorota kwa macho. Hutoa mazingira tulivu. Ni rafiki kwa akili na hutoa hisia za utulivu kazini, hata nyumbani. Husaidia kuona vizuri bila kuvurugika. Rangi na maandishi yanaonekana vizuri bila kung'aa sana. Huhifadhi nishati. Mwanga wakati, mara nyingi unahitaji umeme kidogo, kuliko mwanga mkali wa kudumu. Unafaa kwa kazi mbalimbali, iwe kusoma, kuandika, au kutumia kompyuta. Unalingana vizuri na kazi nyingi. Hii ndio sababu yangu ya kupenda mwanga wa kati.